Nilianza kuipenda Manchester manchester United nikiwa bado mdogo. Wakati haikuwa timu ya kulalamikiwa bali ya kuogopwa. Kilicho nivutia si ushindi tu. Bali namna walivyo pambana hadi dakika ya mwisho. Mchezo wa kushangaza zaidi niliowahi kushuhudia ni finali ya UEFA Champions League. Ya mwaka mia moja mia moja mia tisa tisini na tisa dhidi ya Bayern Munich. Mchezaji ninaye mpenda zaidi ni Cristiano Ronaldo hasa kipindi chake cha kwanza Old Trafford. Hakukua mkamilifu lakini alikua na njaa ya ajabu ya kushinda. Timu yangu inaposhinda nahisi furaha lakini pia nafuu. Si kwa sababu ushindi ni nadra tu bali kwa sababu unadhibitisha kuwa bado kuna uwezekano wa kurudi kileleni.

Ndiyo, nimewahi kutembelea mto na kusema ukweli, uzoefu wa mto unauzito zaidi kuliko ziwa. Hasa ukizingatia mazingira ya mlima Kenya ninakotoka. Mito inayotoka mlima Kenya, inatabia ya kipekee. Maji ni baridi, ni safi, na yenye. Nguvu ya hasili. Kukaa karibu na mto, kuna leta utulivu fulani wa kiakili. Ile sauti ya maji yanayo tiririka hulazimisha akili itulie. Kwa ujumla, mto kwangu si mahali pa kutembelea tu, bali ni mwalimu. Mto unafundisha uvumilivu, unafundisha mwendo wa maisha na umuhimu wakulinda mazingira.

Ndio, nimewahi kununua tikiti ya tukio na nitakuwa mkweli. Tikiti niliyonunua ilikuwa tikiti ya sinema. Kwa sababu, mimi napenda sinema kwa sababu ule uzoefu wake ni wakipekee lakini si wa watu wavivu. Sinema inakulazimisha kuheshimu muda, kukaa kimya, na kuzingatia hadithi bila usumbufu wa simu. Tikiti ya sinema pia inadhamani zaidi kuliko filamu yenyewe. Unalipia mazingira, unalipia sauti bora, unalipia ile screen kubwa, na hisia ya kushiriki tukio na wengine. Mwisho, ninapenda tikiti za sinema kwa sababu zinanipa uzoefu kamili. Si burudani ya haraka. Zinanikumbusha kuwa burudani bora inahitaji maandalizi ya umakini. Kama huwezi kujitolea hata kununua tikiti na kukaa saa mbili bila usumbufu. Basi tatizo si bei ya tikiti. Ni nidhamu yako mwenyewe.

Natumia muda wangu wa bure kwa kusoma kwa sababu najua kuwa bila kusoma akili haiendelei ama akili haikui. Usomaji hunisaidia kupanua fikra na kupata mitazamo mipya. Pia, nautumia muda wangu kutembelea maeneo mapya. Si kwa anasa bali kwa kujifunza. Kwa sababu ile kubadilisha mazingira, hunilazimisha kuona mambo kwa mtazamo tofauti na pia natumia muda wangu kufanya utafiti. Kwa sababu najua utafiti ni sehemu muhimu ya muda wangu wa bure napenda kuchunguza mada mbalimbali, pia kuuliza maswali na kuthibitisha taarifa mbalimbali.

Nina mahusiano mazuri na wazee wangu. Mahusiano haya yamejengwa kwa kuwasikiliza, kujifunza kutoka kwa uzoefu wao na kuheshimu mawazo yao, hata kama mara nyingine yanatofautiana na yangu. Hii inasaidia kuunda uhusiano wa kidini na wazee wangu.

Sifa muhimu kwa kiongozi kamili ni nyingi lakini muhimu zaidi ni uongozi wa mfano. Kiongozi kamili hufanya kile anacho taka wengine wafanye pia kiongozi kamili huwa mtu mwaminifu na mtu wa haki. Mtu anaye endesha kila jambo kwa uwazi bila upendeleo. Uwezo pia. Kiongozi kamili pia anafaa kuwa na uwezo wa maamuzi magumu. Kiongozi kamili haogopi kufanya maamuzi magumu.

Mchezo ninayo penda kutazama ni soka. Hasa ligi ya uingereza na mashindano ya kimataifa. Lakini ukweli ni kwamba sipendi kuangalia tu burudani. Ninapenda kuona mbinu nidhamu ya wachezaji. Na jinsi timu inavyopambana hadi dakika za mwisho.

Chumba changu cha kulala ni kikubwa na kilipangwa kwa urahisi lakini kwa utaratibu. Kuta zake ziko kwenye rangi nyepesi, zinatoa isia ya utulivu na utoa mwanga mzuri unapo kuangalia. Kitanda ni cha kawaida lakini chenye starehe. Chumba kina dirisha kubwa, kina dirisha linalo ruhusu mwanga wa asili na upepo safi kuingia.

Ushauri wangu kwa mtu anayetaka kuanza kazi ni kuwa makini na maandalizi. Kwanza, ajuwe ni nini anataka kufanya na aweke malengo yake wazi. Bila malengo, atakuwa anazunguka bila matokeo. La pili, ajenge nidhamu ya kazi, kuamka kwa wakati na kukamilisha majukumu kwa makini.

Study muhimu kwa kazi yangu ya kufundisha ni uwezo wa mawasiliano ya wazi. Mwalimu asiyeeleza vizuri au kuelewa mitazamo ya wanafunzi hawezi kufanikisha ufunzaji. Pili, kupanga masomo kwa umakini ni muhimu. Mpango mzuri husaidia kufuata mfululizo wa mada.

Ushauri bora ambao ningempa mtu mwingine ni kuwa makini na nithamu katika kila jambo wanalofanya. Maisha hayajengwi kwa bahati au maneno tu yanajengwa kwa hatua dhabiti nithamu na kujitolea. Pili, jifunze kusikiliza na kuchambua kabla ya kufanya maamuzi.

Kila asubuhi nina utaratibu dhabiti ambao unanisaidia kuanza siku kwa nithamu. Kuanza ninamuka mapema hili nipate muda wakupumzika hakili na mwili kabla ya shuguli kuanza. Maramoja nafanya mazoezi ya mwili kama kukimbia. Bada ya hapo nachukua muda wakusoma au kupanga kazi za siku. Mwisho najianda kwenda kazini.

Mchezo ninaoupenda katika olimpiki ni mbio za mbio za mwendo mrefu. Hasa elfu tano. Mita elfu tano. Si kwa sababu ya mwendo pekee, bali jinsi unavyochanganya uvumilivu nidhamu na akili ya mbio. Mchezaji lazima apange nguvu kuthibiti mapigo ya moyo.

Katika jamii yangu ninashiriki kwa kusaidia watoto walemavu wale watoto walio lemaa wanao kaa katika makazi ya watoto walio wachwa. Pia ninajihusisha katika shughuli za kielimu na uhamasishaji, nikisaidia pale ambapo maarifa yanaweza kuleta mabadiliko ya kweli.

Mziki ninayo uskiza maranyingi ni bongo fleva. Si kwa burudani tu bali kwa sababu unachanganya midundo ya kisasa, maneno yenye maana na ujumbe wa kijamii. Huu mziki hufundisha kuhamasisha na wakati mwingine hutoa mwanga mpya wa kuangalia maisha.

Ninajishughulikia na tathmini za kazi kwa umakini na utulivu. Kwa kweli, tathmini ni chombo cha kujifunza, siyo tu hukumu ya makosa au mafanikio. Kwangu, nakagua matokeo kwa ukali, nikitambua pale nilikosea na pale nilipofanikiwa. Hii husaidia kuboresha utendaji wa siku zijazo.

Ninanyolewa nywele maramoja au mbili kwa mwezi kulingana na kasi ya ukuwaji wa nywele. Hiu hunisaidia kudumisha usafi na muonekano mzuri. Kwa sababu najua eti kuwa na nywele zilizo pangwa, hunifanya nijiamini zaidi katika kazi na shuguli za kila siku.

Wakati ninapohitaji msaada kazini, huwa naomba ushauri kutoka kwa wafanyikazi wenzangu au msimamizi wangu kwa uwazi. Ninaeleza changamoto ninayokutana nayo ili nipate mwongozo sahihi mwongozo sahihi na bora unaoendana na kazi yangu.

Ndiyo, huwa ninatoa sadaka pamoja na michango inapohitajika. Kwa sababu ninaamini kusaidia wengine ni jukumu la kijami na huimarisha mushikamano. Mimi huwa natowa kulingana na uwezo wangu na hali ilivyo.

Nilipo kuwa utotoni, nilipenda sana kucheza na marafiki zangu, pia nilifurahia kuendesha baiskeli katika maeneo ya karibu na nyumbani. Wakati mwingine, nigeenda kuogelea mtoni, lakini jambo lililonipa furaha na kunifanya nijisikie huru ilikuwa shugli za kuenda kupeleka mifugo, kuenda kulisha mifugo huko msituni.

Kazini ninashughulikia muda kwa kuipanga kazi yangu mapema na kuweka vipaumbele. Huu mpangilio hunisaidia kuhakikisha kazi muhimu zinakamilika kwanza. Pia ninatumia kalenda au orodha ya kazi ili kufuatilia kila hatua.

Ndiyo, nimewahi kuenda maonyesha ya sanaa. Ulikuwa uzoefu wa kuvutia kwani nilipata kuona kazi za ubunifu, mitazamo tofauti ya wasanii, na kuelewa ujumbe unaopitishwa kuhusu sanaa. Kwa hivyo nilisoma mengi kupitia sanaa.

Ndio, napenda asali sana kwa sababu asali ni tamu na pia inalishe na faida kwa afya kama kusaidia kwa umengenyo wa chakula na kuimarisha kinga za mwili. Pia asali pia hufanya chai ama juisi ama vitafunio kuwa na ladha nzuri zaidi.

Ndio napenda kunywa maziwa sana kwa sababu najua maziwa hunipea nguvu na pia hunipa lishe muhimu nani njia nzuri ya kudumisha afya ya mifupa na nguvu za mwili. Maziwa pia hunipa burudani kidogo hasa nikiwa na chakula au vinywaji vingine.

Ndiyo napenda hadithi za ajabu kwa sababu zile hadithi hunichochea kufikiria zaidi na pia zile hadithi hufurahisha kwa sababu zinaule ubunifu na pia nazipenda kwa sababu zinasaidia kuona dunia kwa mtazamo tofauti na wakawaida.

Wakati wa likizo najistawisha kwa kusafiri na kuona sehemu mpya ili kupumzika na kupata uzoefu mpya. Lakini sana sana huwa natembelea familia na marafiki. Jambo linaloniongeza furaha na mshikamano wa kijami. Wakati mwingine napanga muda wa kupumzika tu nyumbani kusoma na kufurahia burudani ndogo.